Kwa kazi yangu niko na malengo mazuri na ninatumainia mwaka huu wa elfu mbili ishirini na sita niweze kuongeza idadi ya wafanyikazi ambao ninaandika nieze kuongezeka kwa mapato pia kwa sababu kukiongezeka wafanyikazi mapato pia inaongezeka na wateja pia wanaongezeka hiyo ndio malengo yangu ya kazi yangu mwaka huu.

Ili niweze kukamilisha kazi kwa wakati, mimi huwa ninaeka vipengele ma mpangilio wa siku kwa mfano, nikiamka asubuhi, kabla kwenda kazini, inakuwa nime eka yale malengo ya siku hiyo najua nitafanya jambo fulani, nitafanya jambo lingine na kisha nina hakikisha nimeilifuatilia, ndio niweze kufikisha lengo langu la siku kwa hivyo kila subuhi mimi huwa ninaweka mpangilio ya yale mambo ambayo nafanya ili inisaidie kumaliza kazi kwa wakati.